Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya matunda ya nanasi kwa sababu huongeza vitamini, madini, mwilini na kuimarisha kinga ya mwili, dhidi ya magonjwa, pia huweka mwili na maji, muda wote.